Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndio, napenda kufanyia kazi nikiwa nyumbani, kwa sababu ofisini bwana unakaa muda mwingi kwenye kiti, na mgongo unachoka, unajihisi vibaya, hivyo mimi binafsi napenda kufanyia kazi nyumbani, kwani ni raha sana kufanyia kazi nyumbani, nakua nimekaa katika mazingira ambayo, mwili wangu unakua umepumzika na misuli imepumzika vya kutosha lakini nakua na uhuru mwingi wa kunyoosha miguu, kurejea toka nje kurejea ndani na kufanya kazi zangu kuwa namna hiyo. Kuona hiyo ukweli, napenda kufanyia kazi nyumbani.